Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na vipaumbele mara nyingi najikuta nina majukumu mengi kwa wakati mmoja na ingawa ninaweza kuyatimiza. Ninahisi bado ninaweza kufanya vizuri zaidi kukupanga muda wangu kwa ufanisi. Kuimarisha ujuzi huu kungenisaidia kupunguza msongo wa mawazo kufanya kazi kwa makini zaidi na kutoa matokeo bora bila kujisukuma kupita kiasi. Pia nahisi nahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano hasa katika kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kujiamini mbele ya wengine wakati mwingine nina mawazo mazuri lakini kuyawasilisha kwa njia rahisi na inayo eleweka kwa kila kitu, kwa kila mtu bado ni eneo ni na lotaka kuliboresha. Mawasiliano bora, hunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu na kuepuka kutoelewana. Zaidi ya hayo, ningependa kuimarisha uwezo wa kujifunza na kubadilika haraka unia ya kazi, kubadilika kwa kasi kuweza kujifunza ujuzi mpya, kupokea mrejesho na kubadilisha mbinu zangu ni jambo muhimu sana kwangu, kumarisha ujuzi huu ni hatua ya kujijenga kuwa mtu bora zaidi, si tu, kazini, bali pia katika maisha ya kila siku.